Ndiyo, kujifunza historia ni jambo la kuvutia kwa sababu hutufundisha kuhusu wasili ya jamii, tamaduni na mabadiliko ya dunia. Kupitia historia, tunaelewa jinsi matukio ya zamani yalivyoadhiri maisha ya sasa, kama vile mapinduzi, vita, ugunduzi wa sayansi na harakati za kijamii. Aidha historia hutufundisha mafunzo muhimu ya kuepuka makosa yaliyofanyika zamani na kutambua mafanikio yaliyotufikisha hapa tulipo. Ni njia ya kuunganisha vizazi kwa sababu simulizi la mababu zetu hutupa utambulisho wa fahari ya urithi. Zaidi ya hayo, historia huchochea fikra za kina na hufundisha uvumilivu kwa kuwa tunaona jinsi watu walivyopambana na changamoto kubwa na, bado wakaendelea mbele kwa jumla. Historia ni darasa lisiloisha, linalotufundisha kuhusu maisha ya ujasiri na mabadiliko ya binadamu na vitu ambavyo vinavyaendelea katika tamaduni.

Mimi napenda sana hali ya hewa yenye joto la wastani, ile ambayo sio baridi sana wala sio joto kali kupita kiasi. Hali ya hewa ya aina hii, hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu kwa sababu na weza kufanya shughuli nyingi bila vizuizi. Kwa mfano, jua linapokuwa linawaka kwa upole na upepo mwanana ukivuma, mazingira huwa na mvuto wakipekee. Miti huonekana ye nyekijani kibichi, anga huwa safi na anga hewa linakuwa na harufu safi ya asili. Hali ya hewa ya wastani pia, huchangia kuleta furaha na utulivu wa akili, kwani sio lazima kujifunika nguonzito za baridi, au kujifadhi kivulini kwa sababu ya jotokali. Haitha, ni hali bora kwa mtembezi. Michezo ya nje na hata kwa kupumzika bustanini ukiwa unasoma kitabu au kusikiliza muziki. Kwa kifupi, hali ya hewa ye nye joto la wastani, hunipa hisia ya usawa na amani na ndiyo maana ndiyo nayo ipenda zaidi.

Ningependa kutembelea Japani kwa sababu ni nchi yenye mchanganyiko wa kipekee na utamaduni wa kale na maendeleo ya kisasa. Japani ina historia ndefu inayo onekana kupitia mahekalu ya kale. Majumba ya mhifalme, sherehe za kitamaduni na mila zinazoheshimiwa hadi leo. Wakati huo huo, nchi hii inaongoza duniani katika teknolojia, usafiri wa kisasa kama treni na mwendo kasi na miji iliyoendelea kama Tokyo. Ningependa pia kushuhudia uzuri wa asili, kama maua ya cherry, milima na bustani nzuri. Zaidi ya hayo, Japani inajulikana kwa nidhamu, kwa usafi, kwa usalama na heshima kwa wengine. Mambo yanayofanya iwe nchi ya kuvutia sana, kutembelea na kujifunza kutoka kwa watu wake.